Naamu ilikuwa mara yangu ya kwanza kupanda ndege na nilihisi mchanganyiko wa furaha na hofu Nilipofika uwanja wa ndege mapema kila kitu ilionekana kikubwa na cha ki kusimusimua Nilipoingia ndani ya dege na kufungua mkanda moyo wangu ulikuwa unapiga kwa kasi Dege ilipoanza kupaa nilihisi kama tumbo linavuta kidogo lakini baada ya muda nilizoea Nilipata nafasi ya kutazama mawingu kutoka juu ilikuwa kama ndoto. Wahudumu walikuwa wakarimu na safiri ilikuwa n tulivu. Nilipotua salama nilihisi furaa na ki kujivunia. Nilijua ningependa kusafiri kwa dege tena na tena.

Nao, swali nzuri hilo. Ujuzi ni nao hitaji kuhimarisha ni usimamizi wamuda na mawasiliano ya kita aluma. Nitajifunza kupanga kazi zangu vizuri za hili, kueka vipa umbele na kuwasiliana kwa wazi, ilikuongeza ufanisi na kuboresha matokeo ya kazi. Kama ili niweze kupunguza wakati mwingi na niweze kufanya jambo katika wakati unaofaa.

Naamu, ndivyo, mimi napenda kutembea msituni, kunakua na utulivu mwingi, hewa safi, na kutembea msituni, kuna saidia kupunguza mawazo mingi. Pia ninapata nafasi mzuri ya kufurahia asili na kujitafakari wakati ninapotembea msituni kwanza nikitembea kwa miguu tupu bila kuvaa viatu mimi hupendelea hivyo sana.

Ndivyo, nina ndege wa kufuga nyumbani, haswa nafuga kuku. Ninapenda kuwatunza, kuwaangalia, wanapokuwa, na kupata mayai safi kila siku. Ni jambo linalonifurahisha na pia linanisaidia kujifunza ustawi wa mifugo. Pia kuku hutupa nyama na mayai ambayo wakati tunayoikula inaifanya miili yetu iwe ya kuwa na nafuu.

Naam, unaswali mzuri hilo. Siwezi kuhisi pasipo simu ya mkononi. Ninaitumia kuwasiliana, kupata taarifa na kufanya kazi za kila siku. Simu inanisaidia kubaki nikiwa ni meunganishwa na dunia na kupanga maisha yangu kwa urahisi bila wasiwasi. Hivyo basi siwezi kuishi pasipo simu hata kwa siku moja.